Muziki ninaopenda zaidi, ni ule mwenye hisia na ujumbe mzito, kwa mfano ninapenda afro beats na bongo flavor zina beat laini, zinazofanya utake kicheza hata ukiwa umechoka. Napenda R&B ya polepole; ni muziki ya kutuliza akili haswa wakati wa jioni au usiku. Pia napenda gospel sana. Hasa nyimbo zenye sauti kubwa na hisia, zinazoweza kubadilisha moods yangu ya siku pia. Napenda rumba inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Naam, nami napenda sana kutembelea sehemu zenye mazingira mazuri na yenye utulivu. Kwa mfano, napenda hukweza bahari, napenda sauti ya mawimbi, upepo wa baharini, miguu kwenye mchanga, na kadhalika. Pia, napenda sehemu yenye milima. Napenda kwa sababu ina sehemu za kijani, hewa safi, na inasaidia kutoa mawazo. Yea napenda bustani kukae chini ya mti na kusikiliza mziki inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Natumia programu katha kwenye simu yangu ili kujiburudisha kwa mfano. Natumia programu ya mawasiliano kwa mfano Whatsapp, Telegram na Facebook. Pia natumia programu za mziki kwa mfano YouTube Music na Spotify. Pia natumia programu za kujifunza kwa mfano YouTube. Na pia natumia programu za notes kwa mfano Google Keep.

Ndiyo napenda sana kujaribu teknoloji ya mpia kwa mfano napenda viva vipia kwa mfano simu mpia saza janja. Pia napienda programu ya AI kusababui na tools mpia na zoraisisha kazi na kuokoa muda pia napenda app mpia kwa mfano Apu za kusikiliza mziki kutazama filamu na kadhalika.

Ndiyo ninawafahamu majirani zangu na hii inanisaidia kuleta usalama na kuaminiana kati yangu na majirani wangu. Inanisaidia kuwa na mazingira ya kirafiki na majirani wangu. Pia ni rahisi kusaidiana wakati wa dharura tunapojuana.

Naam kama nikikuwa na mnyama wa kufuga, ningependa sana kumfuga mbwa. Haswa walio wa kirafiki na waaminifu kwasababu ya uaminifu wao. Mbwa ni marafiki wa kweli, wanajua kupokea, kwa kufuraha, hata siku ikiwe mbaya sana kwako. Pia, na kufanya ukuwe ya tip kidogo kwa sababu ya matembezi.

Naam wakati ambapo nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi ni kwa sababu wakati huo akili huwa fresh nguvu pia ziko juu na destruction ziko chache. Muda huo ni mzuri kwa kazi zinazohitaji kufikiria sana au kupanga mambo muhimu.

Naam nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu kusikiliza wengine kugawanya majukumu kwa uwazi kueshimu muda na wenzangu na kushugulikia tofauti kwa utulivu pia na kudhamini mchango wa kila mtu tika jamii.